Nilipenda sana ku somo la kiswahili shuleni. Lilikuwa somo la kufurahisha kwasababu lilinisaidia kuwasiliana vizuri, kusomo hadithi na kweleza mawazo yangu kwa uhuru. Pia lilifanya niwe mbunifu zaidi katika kuandika na kuzungumza.

Njia ya usafiri ninayotumia kila siku ni usafiri wa umma. Kama dala dala au basi. Ninaitumia kwa sababu ni rahisi, inapatikana kwa wengi na hunisaidia kufika kazini. Au kwenye shughuli zangu za kila siku. Bila gharama kubwa.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia unisaidia kuelewa, tulikotoka, makosa na mafanikio ya waliotu tangulia, na jinsi mambo ya zamani yanavyoadhiri maisha ya sasa. Pia hunipa maarifa na busara ya yakufanya maamuzi bora kwa ajiri ya siku zijazo.

Unasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi utumia muda wa familia au marafiki wa karibu. Tukila chakula pamoja au kunywe kinywaji wakati mingine ujitafakari kumshukuru mungu kwa maisha na kupanga malengo mapya kwa mwaka ufuatao.